Ya kwanza na ya muhimu sana na hakikisha hakuna kuweka uchafu kila mahali kwa mazingira. Na hakikisha nimetenga mahali pa kuweka uchafu na pia naenda nikifunza watu uzuri wa kulinda mazingira. Pili nawaonyesha magonjwa unayoweza pata usipolinda mazingira.

Mare mingi mimi nacheza na watoto wa dada yangu kwa ni tuko karibu kukaribia na miaka. Hawa ndio napenda kucheza na wawo sana. Pili hawana mtu wa kucheza naye pia mimi ni kitindamimba na wawo dada zangu ni wakubwa. Sana sana nacheza na wao mchezo wa kuigiza, mchezo wa kukimbizana, hizo vitu.

Nachukia sana kuosha vyombo, sipendi kuosha vyombo sana, sababu nasikianga vibaya nikiguza mate za watu. Kwanza tena kuosha sufuria ya sima sufuria ambayo imepika sima sipendi kuiosha kabisa, sababu inakuwa ngumu sana kusugua. Kusugua unasugua, na ni chafu sana. Mimi sipendi kusugua masufuria.

Naamu, nishai shiriki mashindano, mashindano ya mtihani. Tulikua tunashindana mtihani wa hesabu. Mimi nikaashiriki na nikakua wakwanza. Sababu niliyapenda sana mahesabu nikiwa mdogo. Nikiwa kwa tika chua cha chekechea nilipenda hesabu sana. Na sasa mindio nikuwa na chaguliwa sana na mwalimu wangu, niende tukashiriki kushindana. Na maramingi, mimi nigeaibuka kuwa mshidi. Kila wakati nilikuwa na shinda.

Mimi naifadhi data yangu kwenye simu wakati mwingine, kwenye viombo za kuchitakia, wakati mwingine kwenye kompyuta. Kwani naonanga hapo inakuanga mzuri, hakuna mtu aneze yapata, kwani hakuna mtu aneze ingia kwa simu yangu ovyo ovyo bila ruhusa. Tena wezi ingia, wezi eka simu yangu kuitumia kama mimi sijakupea roho.

Naam, napenda kuzungumza kuhusu siasa, sababu ni vitu ambazo zina nihusu. Na pia mimi mwenyewe ndio nitaenda kuchagua hao viongozi wetu. Kwa hivyo lazima niingililie siasa na nizungumze hata kama wakati mwingine unasikianga vibaya, ukisikia vitu viongozi umefanya, unasikia umepadwa na shirikisho za damu. Lakini bado mimi naipenda sababu ni wakati ni kama njia moja kupitisha wakati.

Mimi nae siendi maktabani kwani niko na na simu ambayo iko na hizo vitu ambazo ningeenda kutafuta maktabani. Pia shule yetu maktaba yetu ni kidogo sana. Una maramingi unapatanga imejaa. So mi kwa hivyo mi sipendi kuenda maktabani mi napenda kukaa kwa nyumba na simu.

Mimi naweka muziki, nasikiza muziki sana, napenda muziki inanifanyanga nifurahie zaidi, na napiga gumzo, na napiga deki huko nyumbani. Sababu ukiwa na furaha, hakuna kitu huwezi fanya. Nikuinyeshana siku yako ilianza vizuri, ama umepata bahati.